Wikiendi mi huwa siingii kazini. Kwa hivyo huwa na pumzika nyumbani nikitekeleze majukumu yangu ya nyumbani kwangu. Jumamosi mi nikisha amka asubuhi nikisha nywa chai nafua nguo kisha ikifika masaa mchana na alika marafiki zangu tuna kunya kahawa pamoja tukijiburudisha. Kanisani kisha nikirudi napumzika nyumbani kwangu siendi mahali naweza kuwa ni natazama televisheni ama nafanya mambo mengine nikiwa tu nimetulia nyumbani.

Sera ambayo naiona muhimu kazini ni sera ya maadili na uwajibikaji. Sera hii ni muhimu kwa sababu, sera hii ndiyo utu wa mgongo wa kampuni, inaelekeza jinsi kampuni, viongozi na wafanyikazi, wanavyopaswa kujiendeleza kazini na nje ya kazi. Hii sera inajumuisha mambo kama uaminifu na uwadilifu kazini, kuepusha rushwa na ufisadi, kukua na heshima kazini, unafaa kuheshimu mwenzako kazini, na pia sera hii ikona mambo ya kama kuzingatia rasilimali na kuepusha ufisadi kwenye kazi.

Programu ya simu ambayo mi hutumia kila siku ni programu ya mawasiliano na ujumbe. Mimi hutumia WhatsApp kutuma ujumbe, sauti, video na group chats. Pia mimi hutumia Messenger kutuma ujumbe kwenye Facebook ama rafiki wangu ambao hawako kwenye WhatsApp. Bado mi natumia gmail kutuma barua pepe zangu na mambo mengine. Bado naezatumia Google Chrome kusafisha mambo kwenye interneti ama nikitaka kufanya utafiti zaidi ambayo siyajui kwenye interneti.